Swali la kuhamasisha umewahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya viongozi hukumbukwa na kuheshimiwa kwa miaka mingi ihali wengine husahaulika haraka licha ya kuwa na mamlaka makubwa. Jibu mara nyingi liko kwenye sifa walizokuwa nazo kama viongozi. Kwa maoni yangu, kiongozi mzuri ata anatakiwa kuwa na mchanganyiko wa sifa za kibinadamu. Maadili na ujuzi wa kuongoza watu uongozi si cheo tu, bali ni wajibu na huduma kwa wengi. Zifuatazo ni baadhi ya sifa muhimu sana kwa kiongozi mzuri. Kwanza, uadilifu na uaminifu sifa ya kwanza na ya muhimu kabisa ni uadilifu. Kiongozi mzuri ni yule anayesema ukweli. Anayetimiza ahadi zake na anayechukua maamuzi ya haki hata kama ni magumu. Watu hawawezi kumfuata kwa dhati kiongozi asiye muamini muaminifu hujengwa kwa muda lakini unaweza kuvunjwa kwa kosa moja. Kiongozi mwenye ana uadhilifu huwa mfano bora kwa timu yake. Pili, uwezo wa kusikiliza. Kiongozi mzuri si yule anayezungumza sana bali ni yule anayeskiliza kwa makini. Kusikiliza na mawazo ya wengine huwafanya wajisikie kuthaminiwa na kushirikishwa. Pia humsaidia kiongozi kufanya maamuzi bora kwa sababu anapata mitazamo tofauti kiongozi anayesikiliza hujenga mazingira ya heshima na ushirikiano. Mawasiliano tatu, mawasiliano ni moyo wa uongozi. Kiongozi mzuri anajua kueleza maoni, malengo na maamuzi yake kwa uwazi. Anaeleza kwa lugha inayoeleweka na ana uhakika kwa kila mtu anayeelewa anachotarajiwa kufanya. Mawasiliano mazuri hupunguza migongano na huongeza ufanisi kazini nne uwezo wa kufanya maamuzi. Kiongozi mzuri lazima awe na ujasiri wa kufanya maamuzi hata katika mazingira magumu. Sio kila uamuzi utapendwa na kila mtu, lakini kiongozi anapaswa kukupima hali kushauriana inapobidi na kuchukua hatua kwa wakati kustia sana kunaweza kuadhiri maendeleo ya timu na au shirika. Tembo la tano, huruma na utu. Uongozi na ukweli unaambatana na huruma. Kiongozi mzuri anaona watu wake kama binadamu si mashine anaelewa changamoto zao. Anajali ustawi wao na yuko tayari kusaidia inapowezekana. Huruma hujenga uaminifu wa kujituma na uaminifu wa kudumu kwa mfano bora. Kiongozi mzuri huongoza kwa vitendo, si kwa maneno pekee. Nidhamu, nidhamu, kama anataka bidii, aanze yeye kufanya kazi kwa bidii. Watu hujifunza zaidi kwa kile, wanachokiona kuliko, wanachoskia. Jambo la saba, unyenyekevu na utayari wa kujifunza. Hakuna kiongozi anayejua kila kitu. Kiongozi mzuri anakubali kukosea. Yuko tayari kujifunza kutoka kwa wengine na anathamini, ushauri, yenye unyenyekevu humfanya awe karibu na watu wake na humwezesha kukwaa zaidi kila siku. Hitimisho, ujumla kiongozi mzuri ni yule anayehudumia watu wake, anayejenga wengi na anayeongoza kwa maadili mema.